Kipawa ambayo ninayo ni kucheza muziki. Napenda sana kucheza muziki. Niko na gitaa na napenda pia kucheza piano. Na kuchezaga muziki hizi wakati wakati ninayo fursa ya kutulia na pia napenda kucheza nikiwa kanisani watu wanapo imba.

Wakati wa likizo napenda kujistawisha kwa njia mingi, moja ni kuogelea, napenda kuenda kuogelea na familia yangu na marafiki wangu, ni kitu ambayo inatuleta pamoja. Napenda pia kuenda kwa kutembea kwa mahali kama milimani Ukifanya vitu kama hizo mwili yako inakuwa poa na unaweza pia kuenda na watu itafanya pia muwe karibu.

Ndiyo, ninapenda kucheza mchezo ya video Wakati niko na fursa, wakati sina kazi ya kufanya, napenda napenda kucheza mchezo unaoiwa Call of Duty, Call of Duty ni mchezo poa sana, unaweza kuingia na marafiki wako popote walipo na unaweza kucheza na kujivinjari.

Napenda kutazama video mtandaoni kwa tovuti unao itwa YouTube YouTube ykona video mingi ambazo zita kufurahisha YouTube pia ikona na video za nye zina kusaidia kusoma hawezi kosa video ya aina yote katika mtandao huu.

Ndiyo, ninapenda kupiga picha. Picha inaweza kukumbusha kuhusu wakati ulifanya kitu, ama wakati mulienda kutembea mahali. Napenda kupiga picha, nikienda kujivinjari na familia, tukienda kitu kama kuogelea, tukienda kutembea, tukienda nchi mpya, napenda kupiga picha ili tuweze kukumbuka.

Leo lazima niende kutembea, nimekaa sana nyumbani wiki hii, mwili wangu unahitaji mzozo Nitakwenda uwanjani karibu na nyumba, kuna njia nzuri za kutembea huko, ina miti mingi Nitachukua maji nisikauke, labda nitakutana na jirani zangu Tunaweza kutembea pamoja, mazoezi ni muhimu kwa afya ya moyo na mwili mzima Nilijaribu kuenda asubuhi, lakini si kuamka mapema Nadhani jioni ni wakati mzuri zaidi kwangu Nitafanya hivi wiki mzima nitengeneze tabia mzuri.